Ningependa kupata mafunzo ya nahusiana na uongozi wa kihisia. Namna ya kusikiliza kwa undani, kuongoza kwa huruma, na kujenga mazingira ya kazi ya yenye usalama wakihisia. Mafunzo haya ya ngehusisha mbinu za kuendesha mikutano yenye utulivu, kutumia hadithi binafsi kama njia ya kuunganisha timu. Na pia kuunda ritua za kila siku zinazojenga mshikamano. Mfano kujifunza kutumia picha ama muziki wa pole pole. Huleta watu karibu na nafsi zao kabla ya kuleta mawazo mezani.

Napenda kutembelea mahali penye utulivu na maumbile. Sehemu ambazo hazina kelele za magari wala haraka ya dunia. Mahali kama msitu ndogo, njia ya vichochoro vyenye miti au hata bustani ya kawaida yenye viti vya mbao na harufu ya ndogo. Baada ya mvua. Kuna njia moja karibu na nyumbani inapita kando ya shamba la mahindi na inamuonekano wa milima kwa mbali. Sauti ya miguu ardhini, upepo ukipapasa ngozi. Hufanya mawazo kutulia kama maji ya bwawa ni ibada ya kurudi kwangu mwenyewe.

Ningependa kujifunza namna ya kutengeneza muziki wenye hisia muziki unaobeba uzito wa kimya, sauti ya ndani na kumbukumbu za maisha Si kwa lengo la kua msanii maqrufu, bali kwa kuunda sauti zinazoweza kuponya, kuunganisha na kuambatana na ritua za kila siku Kwa mfano kujifunza kutumia ala kama kalimba au kinanda kidogo muziki huu ungekua kama maandishi ya moyoni Unaweza kusikika bila maneno lakini ukasema yote.

Kazi ni ninayoichukia nyumbani ni kufua kwa mikono. Haza nguo nzito kama mashuka au hata jeans. Kuna wakati maji hua baridi, sabuni huingia kwenye vidole na mgongo huanza kuuma baada ya muda. Ingawa kuna uzuri wa kuona nguo zikisafishwa kwa mikono yangu mwenyewe. Kazi hii huchosha kimwili na kiakili. Nikazi inayohitaji uvumilivu. Lakini si kazi ninayo itamani kurudia mara kwa mara. Sipendi harufu ya sabuni kali wala kuona mikono ikikauka kwa sabuni.

Chakula ni na chokula mara nyingi mchana ni chakula chani utulivu na uzito wa kihemko kama vile wali wanazi uliwandaliwa kwa upole mboga za majani zilizochemshwa kwa chumvi kidogo na kipande cha parachichi kilichopasuliwa kwa heshima Wakati mwngine huongeza dengu au kunde hasa zile zilizopikwa kwa mudamrefu hadi ziwe laini zenye harufu ya tangawizi na kitungu saumu Kinywaji ni maji vuguvugu au chai isio na maziwa ilikuendelea na arituwa ya mchana bila kuvuruga mwili.

Napenda mtaa wangu kwa vile unajua kutulia bila kuonekana kama umesimama. Kuna harufu ya undogo baada mvua, sauti ya watoto wa kicheka mbali, na mwanga wa jioni unapenya kati ya miti ya miembe na mikaratusi. Watu huamkiana kwa heshima hata kama hajui majina kama vile habari ya leo inavyobeba uzito wa kutambua uwepo wa mengine. Kuna mama moja huuza viazi vya kuchoma jioni na harufu hiyo hujenga kumbukumbu ya nyumbani. Mtaa huu si tu mahali pa kuishi bali ni mahali ambapo kimia kinamana.